Naam mi hupenda muziki wa jari sana sana ule ambapo kanisani kwa maana tunaeza kutumia vyombo tofauti vinavyotoa sauti tofauti kwenye kanisa. Unajipata ya kwamba pale tunapoimba zile nyimbo. Mimi mwenyewe na furahia. Na kuna jinsi na naweza kuwa na uhusiano mwema katikati yangu na Mungu kupitia zile nyimbo. Pia kuna hizi nyimbo zingine za kijamii pia. Pia nazipenda sana.